So ile mnyama naeza penda kufuga ni kitu ya kwanza ile kitu nimefuga ni kuku. Na hii kuku kitu naipendea ni ukiweka kuku ama ukimfuga kuku huwa anakupatia mayai. Kitu ingine hii kuku ikitaga itakuwa na watoto wengi. Kwa hivyo, utaendelea bado kugroisha the number of chickens. Ama the number of ile nambari ya kuku uko nazo. Alafu, hii kuku ikianza kutaga ama ikianza kuzaa utapata faida, utapataje faida kivipi. Sasa umekuwa na vifaranga wengi, vitagrow, vikuwe mingi. Ukuje bado uuze. Ukiuza hiyo ni faida. Unapata pesa unaona. Yule mnyama mwingine naeza penda kumfuga. Hao huwa nimetamani kuiweka simba. Simba kwa nini? Maana simba ako na huwa nampendelea simba anakaa vizuri, ana nguvu. Halafu bado huwa nimetaka tu kujua tabia zake. Mbona anasemekana yeye ndiyo mnyama hatari sana duniani So halafu bado simba bado ukaweza mweka mahali fulani. Bado watu wanaeza kuwa wanakuja kumwona, unapata pesa, haya mnyama ingine pia ni farasi. Si farasi huwa bado nimependa kumfuga, manake ana nguvu, ana mwili mzuri, ana nywele nzuri. Halafu bado najua farasi, anaweza kufikisha kutoka sehemu fulani, kutoka hapa hadi, place ingine. Yani ni vibe tu, unaona, halafu ju iko strong bado, alafu bado farasi akiweza kuzaa mtoto wake, anakuwa ako na bei sana, halafu, yani farasi, unaweza ishi nayo vizuri kwa boma, unaona, unaweza pia kumfundisha mambo mawili matatu one two, haya huyu farasi pia anaweza kufundishwa vitu mingi sana kama vile kuendeshwa ama vile anaweza kufundishwa kusikia binadamu halafu kitu ingine mnyama mwingine ni sungura. Sungura pia iko na faida sana. Ikona faida halafu wanazaa sana. Sasa ukiweza kufuga sungura utapata pesa na nyama yake pia ni tamu sana.

So, number one kwa list yangu, nchi kuenda Zanzibar. He, nakwambia Zanzibar. Hiyo, nchi, nchi nzuri sana. Kitu ya kwanza, huwa na mademu, huwa na mademu wa supu. Mi, mi napenda hao, wasichana warembo. Msichana, anakaa kiarabu, kiarabu hivi, mwenye asili ya kiarabu. Alafu wana uswahili mingi sana. Napenda hiyo utamaduni wa waswahili. Culture ya waswahili. Alafu kitu ingine ya huko wako na beaches nzuri sana. Beaches nzuri sana. Alafu pia chakula ya huko. Napendeza sana tamu sana. Chakula za waswahili kama vile pilau. Marage ya nazi. Yani chakula zao wanapika tu na nazi. Yani kila kitu nitik tu huko na alafu pia hewa ya anga huko pia. Niliona hiko sawa sawa afu bado pia ningependa tu kuwa na mrembo tu huko Zanzibar. Aya, nchi ingine ningependa kuitembelea ni Amerikani Amerika Amerika ningependa kutembea huko juu. Kitu ya kwanza. Kuna hawa wazungu, ningependa pia kudate hawa wazungu. Nikuwe na mrembo mmoja mzungu. Alafu, ningependa pia, alafu kitu ingine nataka kuenda huku. Ni juu ya kazi, wana kazi mingi sana. Wana kazi mingi sana. Si kama huku nyumbani Afrika Kenya So, ni juu ya kazi ndo ningependa kuenda huko. Halafu pia zile chakula zao pia ningependa kuvijaribu. Kama vile burger za huko, mcdonald's kula za huko. Niliona kwenye runinga, kwenye tv. Wanazi vile wanavyo zipika, wanavyo vitengeneza. Halafu sababu nyingine ningependa kuenda huko ni ningependa kuenda huko pia niwe na raia ya nchi mbili ya kenya na huko. Manake kuishi huko? Kuishi huko kuna faida mob sana. Kitu ya kwanza ile teknolojia za kwanza mzuri ndio nitaweza mimi kutumia. Ata fast internet, unaona? Kama ni everything ni hiyo alafu pia kuna magari ziko huko na huku Kenya hakuna. Kama vile ningependa kuona gari kama Lamborghini, ningependa kuona gari kama Cybertruck, ningependa kuona gari kama Bentley. Hizo ni gari ambazo haziko huku na ziko huko na ningependa kuziona na pia mimi niweze kuziendesha. Sasa unapata kila kitu mpya mzuri ziko huko alafu sababu nyingine ni kuna vitu vingi vya bure ya watu wanavitupa na mimi nikivitaka.

So, ile kitu napenda kufanya na marafiki zangu mabeste ni siu, tunapenda kucheza pool pool ndio vibe sikuizi so, after mboka after kutoka kazi za after kutoka kazi ima saya jioni jioni tunapata na base tunapata na base tunachukua miraa, ama jaba, jaba yetu, kubezi tunachonga, tunachonga tu. Sasa hapo karibu, kuna pool iko karibu. Haya, tukisha ingia pool, sasa si ni kucheza pool, tunasana sana kuna pool, ile pool tunaucheza, ni loser pay. Ukishindwa unalipa, yaani unafungua, unafungua pool ingine mwendelee kucheza yaani the loser pays so unapata ni game mingine interesting sana la mimi siku wana penda kucheza siku hatana jua kucheza pool lakini siku hizi nimependa huo mchezo sana haya kitu ingine napenda kufanya na marafiki zangu ni haya tunapenda kukula hiyo miraa. Kukula hiyo jaba. Sana sana hii masaa ya jioni. Naenda tunashikisha. Bado tunaeza ingia kwenye klabu. Tuna ingia kwenye klabu. Tunaagiza vinywaji. Tuna jiburudisha. Tuna jiburudisha. Tukipiga ma story. Kupiga ma story. Kuna wale wenzetu wako nasisi pale. Wana they are funny people ni watu wa kuchekesha watu wengine soo unapata wanachekesha watu sana kitu ingine napenda kufanya na marafiki zangu ni tunapenda kutafuta kazi pamoja ama ile tukiwasiliana na wao ni kichapiana na wao unapata kuna mwingine anakuambia kuna kazi mahali fulani msehemu fulani. Sasa ni wewe ujipange vile, utaenda hiyo kazi ama utaenda hiyo kazi. Kitu ingine napenda kufanya na marafiki zangu ni ninapenda kusamara mingi tunacheza hii kitu inaitwa playstation. Wakati tukwenye free time pale, tunaingia tu kwenye hilo jumba na hiyo bezi ya PS. Tunaingia, tunacheza wa FIFA, tunacheza wa FIFA. Tunacheza pale. Kama haujui kucheza, ni shauri yako, juu. Wewe ndo utapata na aibu. Watu watakuchekelea. Maana. Mwana. Maana. Anayeshindwa anachekwa sana. Napenda kufanya na marafikizangu. Tunaona mpira pamoja. Aya, unapata kuna mwingine ana shabikia timu ya Manchester, mwingine ana shabikia timu ya Arsenal. Sasa, kama ni weekend, unapata kuna matimu nyingi zinacheza. Sasa, timu yako ikichapwa, wewe ndo unachekelewa. So, sana, hiyo inakuanga poa sana. Tunaona mpira pamoja. Tunaongea mambo ya mipira pamoja. Haya mipira ya vile hizo timu zilivo cheza, zilicheza aje unaona. Sasa huwa na tunapenda sana mambo ya mipira sana.